Lugha ambao ningependa kujifunza, lugha ya kifaransa, ndo lugha ambao mojowapo ningependa kujifunza, lakini na lugha ya kialabu, lugha pendwa ambazo sana sana napenda kujifunza sana, kwa sababu ni moja wapo ya lugha za kibiashara na ni lugha ambazo zinaitajika katika ulimwengu wa sasa.

Ndiyo, naweza kueleza chumba changu namna kilivo na mbavyo kinavyo fanana. Chumba changu ni kikubwa ni kikubwa. Kina langi ya glei, langi ya glei ndani. Kitanda ambacho jinsi inavyo kitanda changu ni cha mbao na kitanda ni kikubwa na kina niridhisha. Unaweza kuona ni nini kutoka dirishani. Unaweza kuona geti langu lakini pia naona bustani yangu nikiwa dirishani. Ndani ya chumba changu kitu ambacho nakipenda napenda kitanda changu lakini pia napenda na kabati yangu.

Zana za kidijiti ninazozipenda sana kuzitumia. Kila siku napenda kutumia simu. Lakini pia napenda kutumia kompyuta mpakato. Ni zana mojawapo ambazo napenda kuzitumia za kilijiti kompyuta mpakato au kishikuambi. Nikiwa nimepata kishikuambi ntatumia lakini ndo kati ya zana peke ambazo napenda sana kuzitumia.

Bahari ndiyo nimewahi kuiona. Niliiona bahari ya hindi. Bahari ya hindi niliwahi kuiona na ina maji chumvi. Tu pekee ndiyo hicho. Bahari ina maji chumvi. Niliwai kuyona bahari. Inakuwa na maji chumvi lakini ina mawimbi yaliyo makubwa zaidi.

Mji ambao ningependa kutembelea mimi ni kwanza dubai dubai mji wakie ningependa kutembelea lakini pia uingereza. Uingereza mji wake ambao ningependa kutembelea California na yenye ningependa kutembelea kati ya mji ambao ningependa sana kutembelea. Na kigali rwanda ni kati ya mji ya ambao ningependa kutembelea duniana.

Kinacho nifanya ni fly sana ni kufanikisha kila mbacho nime nia kufanikisha. Yani kama ni mafanikio au kama ni malengo kutimiza yale malengo ya kila ambacho nime nia kufanya. Ni moja wapo mbacho ya kitu ambacho mi kina nifanya ni fly zaidi kutimiza malengo.

Michezo ya video hapana, mimi spenderei kucheza michezo ya video. Yani hamna. Michezo ambavo mi napendelea kucheza ni michezo mpira wa migu. Lakini michezo ya video mi sipendelei So, so vitu ambavo mi napendelea katika maisha yangu. Kwa mi sipendi kucheza michezo ya video.

Najihisi mwenye furaha, hasa wasilisho likiwa limepokelewa kwa njia chanya. Yaani limepokelewa kwa uzuri na limekuwa na mrejesho mzuri. Najihisi vizuri na najihisi mwenye furaha. Lakini wasilisho ambalo linakuwa limepokelewa kwa nadhalia hasa. Inakuwa kidogo inahuzunisha. Lakini ikiwa wasilisho limepokelewa kwa njia chanya inakuwa, najisikia vizuri, najisikia mwenye nguvu ya kufanya jambo jingine zaidi.

Wakati wa msongo kazini kitu ambacho huwa nafanya, nitajitahidi sana kujitenga. Tutajitahidi sana kufanya kazi nikiwa nimejitenga lakini pia ntatenga muda wa kutafakari na kuwashirikisha watu au wafanya kazi wenzangu. Pale msongo unaponijia nikiwa kazini ili nisiweze kuharibu. Msongo ikinizidia huwa naacha. Sifanyi kazi hadi nasubiri nitakapokuwa najihisi vizuri.

Mafunzo ya kazi amboyo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kuhudumia wagonjwa. Yani mafunzo ya kuhudumia wagonjwa kutoa dawa kwa wagonjwa ni mafunzo pekee ambayo yamenisaidia zaidi. Yani yamenisaidia zaidi na zaidi. Lakini mafunzo mengine ambayo yalinisaidia zaidi ni mafunzo ya utawala na uongozi. Ni kati ya mafunzo ambayo yamenifanya kuwa bora adi nilivyo sasa.

Mimi nachokipendelea napenda kula ugali. Ugali ni chakula bora ambacho mi napenda kwangu. Hasa ugali wa dona. Yani ugali ambao una rutuba zote, yani virutubisho vyote. Ndo napendelea kula. Wali sipendelei sana. Iga ugali ndo napendelea kula sana.

Wakati wa baridi kali kitu ambacho huwanafanya nita andaa mazingira ambayo ya tanisababishia mi kupata joto. Naweza nika andaa chai lakini pia kama ni ndani nitaendesha AC ili iweze kunipatia joto. Lakini sana sana huwa naanda na andaa chai na kuva vitu ambavyo vitaweza kunizuia kuzuia baridi kali sana.

Mimi mikutano ambayo naipendelea sana, napenda sana mikutano ya kazi, napenda sana mikutano ya injili, ya hadhara. Ndiyo mikutano ambayo napenda, lakini napenda sana mikutano ya kisiasa. Yani kwenye jamii yetu, mikutano ya kisiasa, mikutano ya kushauriana vitu, ni kati ya mikutano muhimu bora ambayo napenda.

Ndiyo, napenda sana asali. Asali ni moja kimiminika kizuri zaidi. Lakini pia asali hutumika kama tiba. Ni mmoja wapo ya tiba ya magonjwa kadhaa ndani ya mwili yetu. Kwa hivyo asali mimi napenda kutumia na naipenda zaidi.

Mahali pa ibada kwa wiki naenda mara mbili. Ila kwa sasa, ikiwa kuna kazi, kama kuna kazi au, ibaada maalum, huwa naenda kila siku. Ila kwa wiki, huwa naenda mara mbili, mara nyingine mara moja. Inategemeana na programu yenye inayokuwa hili, inayokuwepo, mahali pa ibaada.

Mimi natumia data ya sim. Ndokitu peke ambacho natumia, situmia wifi. Natumia data ya sim hili interneti iweze kuwa bora lakini na imara. Natumia wifi na unagamii kwangu. Interneti ya ui imara.

Mimi kitu ambacho napenda kununua, napenda kununua vyatu, lakini napenda kununua na data ya simu. Mbz, ndio vitu ambavyo mi napenda kununua. Baada ya vitu vingine ambavo napenda kununua, napenda kununua na simu. Kitu ambacho mimi napenda kununua zaidi.

Mimi hali ya hewa ambayo mimi naipenda, napenda hali ya hewa yenye yenye mvua kiasi, baridi kiasi, na jua kiasi na joto. Ni kati ya hali ya hewa ambayo mimi huwa naipenda sana kwa sababu napata kile mwili ambacho unakihitaji kwa wakati sahihi.

Wakati wa mapumziko kazini mara nyingi uwa nina ntasikiliza mziki lakini pia ntatafta chochoti cha kunifanya niji akili yangu ireje kwa upya. Ntangalia movie lakini pia huwa nasikiliza mziki lakini pia ntachangamana na wenzangu ili niweze kupiga story ndo kitu peke ambacho huwa mi nafanya wakati wa mapumziko kazini.

Mimi mwalimu ambaye namkumbuka ni mwalimu wa kemia. Kemia kemia ni mwalimu wangu bora ambayo namkumbuka maishani mwangu. Alikuwa anaitwa mwalimu Stephen Oyugi. Amenifundisha kemia nikiwa kidato cha pili. Ni mwalimu wangu bora katika maisha yangu.

Ndiyo, naweza kushiriki kuambia chakula nacho kipenda. Chakula nacho kipenda, napenda mihogo, napenda viazi vitamu, lakini na ugali wa dona. Ni moja ya chakula bora ambacho mi napenda kukila. Unaweza shiriki ni chakula gani unapenda? Ndo hivho ambacho napenda kukila. Labda, unaweza kueleza jinsi kina ladha ya utamu, ka viazi vitamu. Vina ladha ya utamu. Lakini pia vina ladha ya utamu ambayo ni ngumu kuelezeka. Je, unakumbuka mara ya kwanza. Ulipo kila. Ndiyo nakumbuka nilikuwa kwa bibi yangu. Nikiwa mdogo ni nani aliye kueleza kuhusu chakula hiki. Ni wazazi wangu ndio walinieleza kuhusu chakula hiki. Nimekula jana. Mara ya mwisho chakula hicho.

Mimi mara nyingi asubuhi ninakunywa maji na chai. Chai yenye ambayo huwa natumia sana sana ni chai ambayo imchanganywa na tangawizi. Na huwa najiisi vyema n kitumia hicho kinywaji so kinanipa nguvu lakini pia kinaamusha hali ya morali ndani ya mwili wangu.

Marengo ambao ninayo kwa kazi yangu ni marengo ya kuakikisha kazini nafikisha asilimia zile tulizoziweka. Lakini pia nasaidia au nashiriki katika kuingiza kipato ndani ya kazi yetu. Kuingiza kipato nashiriki na mimi kama musika. Kuingiza kipato ndani ya kazi yetu.

Michezo ya ubao hapana. Mi sipendelei kucheza. Kwa sababu gani michezo mi ambayo napendelea kucheza. Netball, emini voleyball, lakini pia napendelea kucheza na mpira wa miguu. Yaani kati ya vitu ambavyo mi napenda kucheza. Hida michezo wa bawa na sipendelei.

Matumizi ya plastiki nafanya mimi kupunguza ni ku sana sana na nahakikisha. Nimebeba baadhi ya vifaa vyangu kwa pahali ninapo enda kununuwa vitu. Lakini kuna baadhi ya plastiki ambazo tayari zinazo kuwa zishatumika huwa napendelea sana zichomwe.

Je, unapenda kupika. Ndiyo, napenda kupika. Tena sana, napenda kujiandalia mimi mwenye chakula changu mimi mwenyewe. Kupika napenda. Aina yoyote ya chakula ambacho mimi napenda nitakiandaa mimi mwenyewe. Kwa kupika mimi napendelea sana.

Mimi napenderea kitanda kigumu ungependerea kitanda kigumu au kizuri mimi napenderea kitanda kigumukwangu napenderea ikiwepo kitanda kigumu ikiwepo kitanda kigumu bado kitakuwa imara sio kizuri napenderea kitanda kigumu.